Ndiyo siku hizi ninanunuwa vitu kwa kutumia simu. Ingawa sifanyi hivyo kila wakati teknolojia ya simu imenirahisisha sana maisha kwa sababu mtu anaweza kununuwa vitu bila kutoka nyumbani kupitia simu ninaweza kuona bitha kulinganisha bei na kufanya malipo kwa uraisi. Kwanza, ninapenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni raisi na inaokoa muda. Badala ya kuenda sokoni au dukani, ninaweza kuangalia bitha, ninazohitaji nikiwa nyumbani au popote ni libo. Hii hunisaidia haswa, ninapokuwa na muda mchache au hali ya hewa ni nzuri. Pili, kununua kwa simu hunipa nafasi ya kuchagua kwa makini. Ninaeza kuona bita tofauti, kusoma maelezo yake na kulinganisha bei kabla ya kufanya uamuzi. Hii unisaidia kuepuka kununua vitu kwa pupa na kunifanya nitumie pesa kwa busara. Zaidi ya hayo, kununua kwa simu unifanya nijifunze kutumia teknolojia vizuri na jifunze jinsi ya kufanya malipo kufuatilia oda na kuwasiliana na wauzaji. Ujuzi huu ni muhimu katika dunia ya sasa ambapo teknolojia inatumika karibu kila mahali. Hata hivyo, ninakuwa mwangalifu ninaponunuwa vitu kwa kutumia simu. Ninahakikisha nanunuwa kutoka kwa wauzaji wanaowaminika na sielekei kutoka kutoa tarifa zangu kiholela. Pia, sipendi kununuwa vitu vya bei kubwa bila uhakika wa ubora wake. Hii unisaidia kujilinda thidi ya hasara. Pia, si vitu vyote napendelea kununuwa kwa simu vitu kama nguo au viatu wakati muingine napendelea kuviona ana kwa ana ili nijue ukubwa na ubora wake. Hivyo kununua kwa simu na dukani zote zinafaida zake. Kwa kumaliza, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni raisi inaokoa muda na inaisaidia kutumia teknolojia. Hata hivyo, ninatumia njia kwa uangalifu na busara. Kwa mtazamo wangu kununua kwa simu ni njia nzuri ikiwa inatumika kwa hekima na tahadhali.

Napenda kula katika mgahawa mdogo wa karibu na nyumbani. Napendelea mgahawa kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia chakula kizuri katika mazingira tofauti ya nyumbani. Pia ni mahali pazuri pakupumzika na kubadilisha ratiba ya kawaida. Kwanza napenda kula mgahawani kwa sababu kuna vyakula mbali mbali vya kuchagua. Naweza kupata chakula ninacho kipenda bila kujitayaharisha mwenyewe. Wahudumu hunihudumia vizuri na chakula huletwa kwa wakati. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na kuthaminiwa. Pili mazingira ya mgahawa hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kuna usafi, utulivu na wakati mwingine muziki mwanana unaofanya hali iwe ya kupendeza. Kukaa hapo, hunisaidia kupumzika na kufurahia chakula changu kwa amani. Zaidi ya hayo, napenda kula mgahawani nikiwa na familia au marafiki. Kula pamoja huimarisha mahusiano na hutupa nafasi ya kuzungumza na kucheka pamoja. Ni wakati mzuri wa kushirikiana na kujenga kumbukumbu nzuri pia kula nje nyumbani hunifanya nijifunze tamaduni tofauti za chakula mgahawa hunipa hunipa nafasi ya kuonja vyakula vipya ambavyo labda nisinge nisinge vipata nyumbani hii hunipanua mawazo na hunifanya nithamini utofauti wa vyakula. Kwa kumaliza, napenda kula nje ya nyumbani katika mgahawa kwa sababu ya urahisi, mazingira mazuri na fursa ya kushirikiana na wengine, ni njia nzuri ya kufurahia chakula na kupumzika kidogo kutoka kila kutoka shughuli za kila siku.